Kazi moja ambayo imekuwa ikiteka fikra zangu kwa miaka mingi, lakini sijawahi kuifanya, ni kuwa rubani wa ndege. Tangu nikiwa mdogo kila ninapoona ndege ikipaa angani huhisi hamu kubwa ya kutaka kujua jinsi inavyohisiwa kuongoza chombo kikubwa namna hiyo katikati ya mawingu kazi hii ina mchanganyiko wa kipekee wa sayansi teknolojia na uhuru wa hali ya juu ambao huwezi kuupata katika kazi nyingine nyingi za ofisini sababu kuu inayofanya kazi hii inivutie ni fursa ya kuona dunia kutoka juu na kusafiri maeneo tofauti wazo la kuamka asubuhi ukiwa nchini Kenya na kulala jioni ukiwa bara jingine kabisa linasisimua sana zaidi ya hayo, ni zamu kubwa, umakini na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka chini ya shinikizo la usalama wa mamia ya abiria ni changamoto inayovutia sana akili yangu. Ni kazi inayompa mtu, heshima na mtazamo mpya kabisa kuhusu ukubwa na uzuri wa sayari yetu. Hata hivyo, kuna vizuizi vikubwa ambavyo vimekuwa vikinirudisha nyuma hadi sasa. Gharama kubwa ya masomo. Mafunzo ya urubani ni miongoni mwa kozi ghali zaidi duniani. Zikihitaji mamilioni ya pesa ili kupata leseni ya kibiashara. Muda na kujitolea. Inachukua saa nyingi sana na mazoezi angani na darasani jambo ambalo ni ligumu kulichanganya na majukumu mengine ya sasa ya kimaisha. Vigezo vikali vya afya, vipimo vya macho, moyo na utimamu wa mwili ni vikali sana na vinatakiwa kudumishwa kila mwaka kama ningepata nafasi ya kujaribu kazi hii sasa hivi, ningeanza kwa kuchukua hatua ndogo lakini za vitendo. Ningetafuta shule ya urubani hapa nchini kama vile zilizopo uwanja wa ndege wa Wilson na kuomba Discovery Flight. Ambapo unaruhusiwa kupaa na rubani mwalimu na kushika usukani kwa dakika chache ili kuonja uhalisia. Pia ningetumia programu za kompyuta za kuiga urubani. Numbani ili kuanza kujifunza misingi ya chombo hicho. Huku nikitafuta ufadhili au njia za kifedha kufanikisha ndoto.

Ufundi ninaopenda na kufurahia zaidi maishani ni uwokaji ambao kwa kimombo inaitwa baking upendo huu ulianza kama hamu ya kawaida ya kujaribu vitu jikoni, nikitazama vipindi vya mapishi kwenye mitandao lakini haraka sana uligeuka kuwa shauku kubwa baada ya kufanikiwa kuoka keki yangu ya kwanza ya doti ambayo kwa kimombo inaitwa sponge cake na kuona furaha iliyoleta kwa familia yangu tangu siku hiyo niligundua kuwa uokaji si kazi ya kawaida ya jikoni tu, bali ni sanaa ya kipekee inayohitaji vipimo sahihi, uvumilivu na ubunifu mkubwa ili kugeuza unga na sukari kuwa kitu kitamu na chenye muundo wa kuvutia. Ili kukuza ujuzi huu, nilijitolea kikamilifu na kutenga kazi ya saa tano hadi masaa manane kila wiki hasa wakati wa wikendi muda huu ninautumia kusoma mapishi mapya, kufanya majaribio ya kiladha tofauti na kufanya mazoezi ya kupamba kila sekunde. Ninayotumia jikoni nikiwa nimezungukwa na harufu nzuri ya vanila na siagi huwa ni muda wa kupumzika akili na kujieleza kwa vitendo. Huku kila kosa linalotokea jikoni ikiwa kama darasa la kunifanya niwe bora zaidi siku inayofuata. Katika safari yangu ya uokaji, nimefanikiwa kutengeneza bidhaa mbalimbali nzuri zilizopendwa sana na watu wangu wa karibu. Nimetengeneza keki za sherehe, kwani nimeoka na kupamba keki za siku za kuzaliwa za marafiki, zilizowekwa vionjo vya chokoleti, vanila na keki za red velvet. Pia nimeoka keki ndogo, ambazo zinaitwa cupcakes au muffins. Za aina mbalimbali zilizopambwa kwa krimu ya siagi kwa ajili ya hafla ndogo za kifamilia. Pia nimetengeneza vitafunio vya kila siku ambapo nimetengeneza mikate ya nyumbani isiyo na kemikali, biskuti laini za chokoleti, na mandazi laini ya kisasa.

Kuangalia mbele miaka kumi injayo ninaona mji wetu wa githuguri ukibadilika na kuwa kitobu kikubwa cha kisasa cha kiuchumi na kilimo cha kibiashara mkowani kiambu ukaribu wetu na jiji la narobi pamoja na ukasi ya sasa ya ujenzi wa miundo mbinu inamanisha kuwa ifikapo mwaka wa elfu mbili thelatini na sita eneo hili litakua na sura mpya kabisa ukuwaji wa miji, utakua mkubwa, maeneo ya mashambani yataanza kuungana na mji na mfumo wa kidigitali pamoja na nishati ya sola, itakuwa sehemu ya kawaida ya maisha yetu ya kila siku. Kitu kinacho kuwa bora zaidi ni kuimarika, itapata kuwa bora zaidi ni kuimarika kwa uchumi, kwa wakulima na kurahisishiwa kwa huduma kupitia miradi mkubwa ya serekali. Ifikapo wakati huo, miradi mkubwa wa viwanda na magala ya kuhifadhi mazao katika shamba la wavovyo utakuwa umekoma. Ukisaidia wakulima wa maziwa na mboga kushindika na kuuza vizao zao moja kwa moja katika masoko ya kimataifa bila hasara ya uharibifu hospitali yetu mpya ya kiwango cha level five na kituo cha huduma cha serekali cha huduma center vitakuwa vimemilika kikamilifu na kupunguza safari ndefu za kufuata matibabu au vitambulisho mjini kiambu au nairobi pia kukamilika kwa miradimikubwaya maji safi na barabara za cabro kutaongeza ufanisi wa kufanya biashara kama vile duka letu la she essentials hata hivyo, kitu kinacho nitia wasiwasi mkubwa ni kasi ya kupoteza kwa ardhi ya kilimo na changamoto za kijamii zinazo kuja na ukuwaji wa mji. Kujengwa kwa majengo mengi ya gorofa na miradi ya makazi, kunaweza kupunguza mashamba na nyasi za mifugo na kufanya ufugaji wa zero grazing kuwa ghali zaidi. Pia, ongezeko la idadi ya watu, linaweza kuleta changamoto za uhalifu, na usalama kwa vijana, ikiwa nafasi za ajira, hazitatosha. Pamoja na migogoro ya kitamaduni, kuhusu matumizi ya ardhi ya kihistoria. Natamani sana kuona githunguru ikikuwa kiuchumi, lakini ikihifadhi maadili yake ya kitamaduni, amani, heshima kwa wazee na mazingira yake, ya kijani kibichi ile maendeleo yasiharibu utu na asili yetu.